Kuna mwandishi yule ambayo alikuwa napenda kuhadidhia tukiwa katika shule upili vitabu zake mingi tukua napenda kwa vitumia katika shule upili. Napata muandishi yule alikuwa napenda kwa didhia Matukiwa ambayo yenye kwenye taifa letu. Yani matukio ambayo yako Muandishi yule alikuwa naitwa Ken Walibora na kumbuka kitabu chake kilicho ni frahisha ni Kidaga kime muozea. Namu.

Ana mkazi ya maisha yangu ya kibinafsi yaani nakuwa nimejipanga Lazima njipange, nijue jinsi nitapanga maisha yangu kazi yote ambayo nafanya, nafanya hili kuboresha maisha yangu Nafanya kazi hiyo kujisaidia kimwili, kujisaidia kiafya yaani kujisaidia pale pia kiakili yaani Hili nisiweze kushikuwa na msongo mawazo Unapata kwamba kazi Tunajituma tu Ndiyo tuweze kuboresha maisha yetu ya kibinafsi Naam.

Katika kushirikisha timu, mimi hupenda sana, unapata wakati hatuna kazi, tunaungana pamoja pale, tunajadili pale, tunapiga gumzo, tunakula chakula, ama tunakutana jioni, tunakula, tunakunywa chai, mambo kama hayo, unapata, tunapofanya ile mambo kama haya, unapata kwamba timu inakuwa na ushirikiano. Unapata pia tunagawanisha kazi zetu kazi zetu tunagawanisha kidogo kidogo hapa pale hapa pale Kila mtu anafanya kazi yake kidogo kidogo na badae tunakuwa sambamba.

Mimi ninapenda zile filamu ambazo zinongelea kuhusu ya maisha ya kibinafsi, yanaitwa drama. Yale yanaongelea mambo mingi kwa ujumla. Unapata drama inaweza kuwa inaongelea vita, inaweza kwa inaongelea mapenzi, inaweza kuwa inaongelea yaani maisha ya binafsi ya kila mtu hapo. Yaani unapata yamejumuisha mambo mengi mengi mengi sana.

Maramingi mimi habari za mtandaoni huwa na somea pale kwenye penye jukwa ambalo linaitwa X una pata kwamba X, kunakuanga pale na mambo mengi ambayo habari pale maoni ya watu una pata kwamba kitu kinapotuu chomoza maramoja pale kwenye taifu unapata kwamba utaipata pale X, uta pata watu wanaiongelea pale X.

Mimi mchezaji wa mchezo ambae na mpenda hivi sasa ni mchezaji kwa jina ya Leandro Trossard Mchezaji huyu ameweza kuajibikia timu langu ambalo nashabikia kwa jina la Arsenal. Anatusaidia pale, anafunga mabao muhimu pale, anazidi kutupatia yani pointi pale tunapo tazamia kuchukua ubingwa wa hilo ligi yani, naam.

Mimi napendelea chakula ambacho kina lile ladha ya mvuto yaani. Ile ladha ambayo inakuvutia yaani unatamani kukila. Ile ndicho chakula mi napendelea. Lakini wanasema ladha si kila kitu. Chakula ambacho unakula ndicho chafaa kuwa cha maana. Unaweza kuwa unakula vitu vya ladha lakini kwa wingi vinaharibu mwili wako. Naam.

Namu, napenda kupiga chombo cha mziki chombo cha mziki ambacho napenda kupiga sana na gitaa Lakini kusema ukweli, sijui kulipiga Lakini huwa najaribu tu kulipiga lingine ambalo napendelea kupiga ni lile drum Unapata kwamba napenda kupiga mziki Napenda kupiga huo mdundo Napiga piga pale vitu pale inatoa sauti mzuri mzuri Unapata kwamba naweza kufraia Namu.

Inategemea Inategemea Lakini huo nakuwa na ratiba yangu Unapenda kulala pindi napofika saa tano ya usiku Lakini unapata siku hizi kuna mipira ambayo labda ningependa kutazama pale ambayo ya naanza hayo masaa Asa unapata ya kwamba naeza kawia Nikitazama mipira Pali ya kadanda.

Inategemea pia unapata kuna kazi ambayo napendelea kufanya peke yangu na wakati mwingine unapata kazi nyingine pia napenda kushirikiana na watu. Maanake unapata kazi hiyo labda ni kubwa na inahitaji watu wafanye mgawanyiko yaani. Kila mtu apewe sehemu lake ndogo ndogo ili tuweze kufanya hiyo kazi. Naam.

Kusema ukweli mimi mambo na besiboli siyajui vizuri lakini najua tu taifa moja ambalo linapenda huo mchezo taifa ambalo linapenda huo mchezo na huwa linashinda kwa kila mara huwa linashinda yaani ligi ya kimataifa yaani ni jina la India yaani unapata India watu huko wanajua kucheza besiboli sana Amerika pia wanapenda lakini India watu wanajua kucheza besiboli Unapata kwamba matimu ambayo yanacheza besiboli pale Kuna moja pale Amerika inakuanga na uwanja fulani Mbona nimesahau jina Unapata kwamba wa Amerika wengi wanapenda kuenda kutazama wanapenda kuenda kutazama mchezo huo Mara unaona mtu ameshika fimbo Anapigia sijui kampira Kanaenda mwingine anadaka pale sijawai elewa lakini Mchezo huo unakaa kushangaza pia ndiyo lakini nitaujua tu polepole, naam.

Naam, natumia video kwa mawasiliano Unapata kwamba kuna wakati labda unafaa uoneshane kitu Kwa rafiki yako ama labda unafaumfunzane kitu Unapata kwamba unaweza tu kumuonesha yani hilo screen ya simu yako Anu unamuonesha, anaona, unajadiliana kwa kama video Unapata kwamba kuna hali ya kuongea, unapata naongea na kakangu Kwa mba kulele ya kule mbandi sana Napata kwamba kudya mwana kwa miaka kami sati Napata kwamba mara kwa mwana watu zibiliana watu naonana pali kwa mawasuiana.

Kusema ukuweli kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo kusema ukweli mimi naona ni stima. Stima ndicho kila kitu. Ndicho kila kitu ambacho kinasaidia vifaa hivi vya kiteknolojia vingine hata mpaka magari Unapata ya kwamba stima ndiyo yanasaidia. Kuna magari Kuna magari ya stima. Kila kitu yategemea stima yaani. Kila kitu yategemea huu moto wa stima So unapata ya kwamba hicho nicho kifaa ambacho siwezi ishi pasipo yaani.

Kazi ya nyumbani ambayo naichukia ni kazi ile kazi ya kusafisha nyumba wakati labda unapata umekua labda mambo nyumba imechafuka kwa sababu wanyama kama panya unapata kazi hiyo huwa inakuna kichwa sana hasa unapata kukabiliana na mapanya madudu mambo kama hayo huwa yanakuwa magumu na mazito sana.

Kusema kweli mimi huwa naenda hospitali tuseme kama niko mgonjwa ndiyo Lakini sio kama tu niko mgonjwa unapata saivi niko mgonjwa lakini hata sitaki Sitaki kuenda hospitali Unapata kwa mwaka naeza kosa kuenda ata hospitali kama huu mwaka sijaenda hospitali huu mwaka ambao umeisha huu sija enda hospitali yani Naam.

Kitu ambacho kina nifanya ni furahie zaidi ni kuona, kuona yani mambo mazuri, kuona pale marafiki zangu wanafanikiwa, kuona familia yangu iko salama, kuona kando yangu kule kando kila pali yani kukosawa yani. Hakuna mtu ambae anateseka, mimi sipendi kuona watu ambao wanateseka, huwa inanipa huzuni. Napenda kuona furaha, napo ona furaha pia mimi nakuwa mwenye furaha.

Ripoti ya kazi unapata mara kwa mara huwa naketi pale jioni naandika matukio ya ya siku huwa naandika pale kwenye form fulani pale kazini kuna form ambayo huwa inakuwa ya kielektroniki iko pale kwenye kompyuta unapata kwamba unajaza una andikisha ripoti mambo ambayo yamefanyika siku hiyo jinsi umekabiliana nayo mambo kama hayo huwa tunatumia formu ambayo ni ya kielektroniki.

Rafiki wangu wa karibu zaidi ni jamaa fulani ambaye tulueza kupatana katika chuo kikuu jamaa huyo tumepatana tukawa marafiki Tukasaidiana nae hadi tuko sahi kazini tena pahali ambapo tuko kazini tuko naye Unapata kwamba mambo mengi tumeyafanya pamoja kama pale kujaribu kutafuta wachumba pale kwenda pale kushabikia michezo mambo mazuri mazuri Unapata, rafiki huyu ni kijana mwaminifu Nampedna manake ni kijana mwaminifu anaaminika, si muongo bali ni kijana mzuri sana rafiki yangu pia ni mtu ambaye anaeza nisaidia nikiwa pabaya ni mtu ambaye anataka nifanikiwe pia Naam.

Kusema ukweli mimi ni mtu wakuhai, napenda kujipanga mapema sana mimi ni mtu wakuwahi Manake programu yangu ya kesho tayari nishaipanga Sasa sidani kama uona kuona muda wa kuchelewa bali mimi huona panga mambo mapema mapema so unapata kwamba mimi uona wahi haraka, kama ni kazi ni metokea mapema, kama ni jambo flani ni meshalikamilisha mapema, mambo kama hayo naam.

Naam, nishawai fanya kazi ya kujitolea. Unapata mara kwa mara kuna uonaona matukio ambayo labda yanahitaji usaidizi. Na mimi huwa mtu mwenye roho nyepesi sana. Unapata mara kwa mara na saidiana. Naam.

Inategemea na maoni ambayo unapewa maanake kuna maoni ambayo utaangalia unasema, "Ah, jamaa huyu kaniambia nini?" Lakini kusema ukweli mimi ni mtu ambaye husikiza Jambo la kwanza lazima nisikize kwanza nisikie na huyu ndugu yangu ama dada yangu anasema nini? Kisha niweze kujiamulia jinsi nitapambana navyo na nitakyomsikiza yaani, na'am.

Mimi hupenda kulala mapema Lakini hata nikilala kama nimechelewa bado tu mi huamka mapema bado tu huamka mapema pale huwa napenda kuamka mapema ili niweze kujipa shughuli mapema mapema Maanake usingizi huwa naonelea huwa unakuwa uvivu Nikieza kupitisha muda Naam.

Sijawahi kufanya yoga, lakini nishawahi tazama yoga, nimetazama sana sana, wasichana ndiyo wanapenda kufanya yoga, sisi wanaume tunapenda kufanya mazoezi ambayo ni ya kinguvu yaani, kuinua pale vyuma mambo kama haya, lakini sijawahi kufanya yoga kusema ukweli.

Napenda kutembea, kutembea pale kutazama mazingira, kujivinjari, kupiga gumzo, kucheka mambo kama hayo, unapata kwamba napenda kutembea pale Tunaenda labda tuseme kwa kihoteli fulani pale tuketi chini tule, chakula, tukipiga gumzo, ama tunywe vinywaji mambo kama hayo, naam.

Kazi ambayo naitamani zaidi ni ile kazi ambayo, nimejitolea yaani, unapata kwamba kazi ambayo huwa naitamini ni kazi ya ku kuwa mkuu wa uvumbuzi, uvumbuzi za ma programu pale ya kiteknologia. Unapata ya kwamba natamani kuwa mtu ambayo anatoa, anatoa yaani ma programu maku maku, mtu kama Elon Musk, mtu kama Bill Gates, yaani watu ambao ni waki, teknologia na science yaani, watu wakuu, watu bora.

Mimi muda wangu wa mwisho huwa najipata nimetulia manake huwa sitaki kujisumbua manake shughuli mi hupenda kumalizana na shughuli mapema hasa unapata muda huu wa mwisho labda nimetulia tu nikuangalia kuangalia yaani jinsi jinsi kama nimefanya mambo mazuri kujaribu kurekebisha hapa na pale namna hiyo, naam.

Naam, napenda kula samaki. Samaki ina protini nzuri. Asa unapata mimi wiki haiezi isha kama sijala samaki. Samaki nchakula hetamu sana, manake minikipata na ugali, namboga la kienyeji hapo kidogo, huwa naskia mzuri kula samaki. Naam. Samaki yani unapata Inategemea pia na samaki aina gani kwa gani Kuna zingine ambazo mimi unishtua ku Kuvila lakini Sidhani kama kuna samaki ambayo sijawai kula Labda tu yale ambayo yako kule aina aina kadha wa kadha ambayo ni ngumu sana kuzipata huku Afrika mashariki nam.

Mimi kusema kweli mimi napendelea pahali ya mbapo pamekimia Pahali pa kelele mimi isipendi. Wanake kelele mingi mihuona tu kama tu yani jambo la kukera Ata hivi sasa nimetulia pahali ya ambapo pamekimia tu yani niko na tazama ya hali ya mazingira ya hali ya hewa pia mzuri. Yani napenda pahali ya ambapo pamekimia.

Mimi hupendelea msimu ule msimu wa yaani wa wavuli yale Msimu huo ndio musimu ambao mimi napendelea kusema ukweli manake mimi sipendi sipendi jua mingi yaani, joto jingi. Unapata kwamba mimi napendelea ile hali ambayo ni ya ni vuli yani, msimu ile ya vuli yani Unapata kwamba mimi na joto huwa hatuingiani joto huwa inafanya naanza kupasuka kichwa, mara niko na mavidonda zile za juu kwa kwa sababu ya miale ya jua. Hasa unapata kwamba napendelea ubaridi, naam.

Mazingira ya kazi inakuwa mazuri wakati ambapo kila mtu pale kwenye kazi yaani ni watu ambao wanapendana, ni watu ambao wanashirikiana, ni watu ambao wanishimiana yaani Kwa upendo namaanisha ni ule upendo wa kumtakia mwenzako yaani mema yaani Unapata ya kwamba unapokuwa pali ambapo watu kila mtu amefura, kila mtu anataka vyake, hayo si mazingira mazuri, naam.

Mimi kusema ukweli mimi nilizaliwa katika mji wa Eldoret, kule katikati mwa Kenya Unapata mji huo ni mji mzuri, ni mji ambao ukona, anu namvuto mpoa. Hali ya hewa ni mzuri, kuna ubaridi, yaani unapata jua inawaka lakini ubaridi uko Sasa yale miale ya jua haya kuchomi yaani. Mambo mazuri ya utotoni ilikuwa ni ile mcheza ya watoto, tulikuwa tunapenda kucheza sana tukiwa watoto yaani, watoto tunacheza hapa na pale, tunacheza tunavurutana tunasikia mzuri yaani. Mji wangu ulikuja ukakua maalumu maanake ni mji ambao umetoa wakimbiaji, hawa wakimbiaji wa Kenya. Hawa wakimbiaje ambao wanaenda kusimamia inchi letu huko inje unapata kwenye michezo kama olimpiki Unapata wengi wakimbiaji wanatoka katika mji huo. Mara kwa mara huwa napenda kurudi huko maanake, huko ndiko nyumbani, Naam:

Nam, nishawahi fikiria kuanzisha biashara yangu, nam, napata biashara ni kitu ambacho kinaweza kupatia manufaa yaani, sasa unapata kwamba kuna mabiashara ambayo nimeweza kuyafikiria, lakini bado natafuta yaani, bado na panga panga pole pole, lakini baadaye najua, nitaweza kupanga na nitaweza kuyafikia, nam.

Mimi kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni kinywaji cha juicy ambacho kinaitwa pick and peel Unapata kuna aina kadha wakatha vinyuaji hizo Unapata kuna maembe, kuna ya chungwa, kuna hata ya mnazi, matunda ya pashoni Unapata kwamba kinywaji hicho yaani nimeishi kupenda manake uo kina nituliza alafu huo kinakuwa na ile yani ladha kama ya unakunywa yani ile na hitu aje unakunyo waini yani unapata kwamba kinywaji hichi mimi mwenyewe nilieza kukipenda tu wakati nilikuwa mtoto mdogo nilikichagua na nikakikatalia tu hivo napo kunywa kinywaji hiki nahisi furaha naam.

Mimi napendelea baridi, napendelea baridi, mimi na joto hatuingiani joto haiwezi kupa usingizi joto inafanya mwili unasikia ni kama Sijui, hey, ni kama unachomwa Mimi napendelea baridi, manake baridi Inatuliza mwili, inafanya mwili unakuwa ule mwepesi yaani.

Mwalimu ambaye namkumbuka kutoka shule, unapata kwamba ni yule mwalimu wa shule ya upili, kwa jina la Mr. Anyembe, mwalimu huyo alikuwa mkali sana, alikuwa ameunga, alikuwa na misuli, na alikuwa hata anaeza kuchapa viboko ama hata akupige mangumi, alikuwa mwalimu ambaye hataki, haezi taka kusikia mambo mabaya, mabaya tumefanya, naam.

Video pale mtandaoni unapata ninaeza tazama pale kwenye jukua la YouTube pale tu kwenye mtandao pale ata andani unaeza pata kuna yale mavideo ambayo yameekwa pale kwenye mtandao ya mneti Unapata kwamba kuna pia majukua kama TikTok, jukua kama X, jukua kama Facebook Unapata ni jukua mingi tu ambayo unapenda kuvipitia Nam.

Si kila saa, napenda chakula cha haraka kama labda nimechoka, sistaki kupika, mambo kama hayo.lakini mi napenda kujipikia chakula yangu, chakula yangu napenda nikitayarishe mwenyewe, nijue tu nimekipika hivi hivi na hivi, naam, kuliko kile chakula cha haraka ambacho huezi elewa kimepikwa aje, unapata mingi yana mafuta, mafuta miingi sana, naam.

Katika dirisha yangu mandhara ambayo nakiona inje yaani unapata ni ni miti pale, ndege wakipepea pale, na haya madudu madudu pia ki kama nyuki yakitembea pale kwenye maua, yaki yakipaa yaani pale kwenye maua yaani. Unapata kwamba wakati ambao nilipenda yaani kutazama inje yaani unapata kwamba ni wakati ambayo nataka kutuliza akili yangu yaani Unapata wakati ambayo nataka kutu kutuliza akili ndiyo natamani kutazama inje yaani. Unapata kitu ambacho huwa kinabadilika inje kutokana na misimu unapata kwamba labda miti yanaanza kuangusha matawi mambo kama hayo. Nikitazama inje ya dirisha huwa nasikia yaani tu, huwa nakuwa na utulivu yaani. Halafu msongo wa mawazo unapotea yaani. Nahisi tu utulivu yaani, naam.

Nam, wanasema tusiwe watu wa kuchunguza watu lakini lazima ujue ni nani huko nae karibu Hata ujue tu juu juu na wafahamu unapata kwa mara kwa mara tunasalimiana pale kwenye barabara Naelewana, tunajuana yaani Manake ukikaa hapo hutaki kujua mtu, wezi juo unaishi na nani Labda unaishi na jambazi, labda unaishi na mtu ambaye za kusaidia maishani mwako na wewe huko hapo utake kuajua Anam.

Mwezi wa mwaka ambao huo naupendelea zaidi ni ule mwezi wa disemba Unapata mwezi huo mara kwa mara pale kazini mnnaambiwa mwende mtulie, mwende mushereheekee, krismasi, labda taree moja Unapata kwamba mwezi huo huwa mwezi ambao kuna masherehee mengi sana Sheree kila kona, watu wako nafuraha, huwa na utulivu yaani fulani na shangwe.

Kipaumbele pale kazini ni kutazama mbele na kujaribu kuangalia jinsi maisha yako yatakuwa bora Unapoendelea kujituma Unapata kwamba ukijituma maisha yako yatakuwa bora Sasa unatamani maisha yako yawe bora na hayo ndiyo kipaumbele Unangalia mbele unasema kweli mbele ninatamani kuwa kama mtu fulani Naam.

Naam, napenda kunywa maziwa, naeza kunywa maziwa haya ambayo ni maziwa freshi, pia naeza kunywa maziwa ambayo ni lala ama mala pata kwaamba maziwa napendelea sana, ata upishi wa mboga za kienyeji napenda kunyunyizia maziwa ndani Atanikipiga sama nikipika yaani samaki pale pia, naeza ongezea maziwa ndani, napata kwamba maziwa ni kitu ambacho napenda ukitumia ata kwa chai yangu maziwa pia iko ndani ama ata kwa Unapata maziwa neza kitumia tu neza kunywa tu maziwa hivo na nikawa nafuraha naam.

Anam, natumia mfumo wa usalama wa vidole nam, unapata kwamba simu yangu, ata tarakilishi yangu Inaitaji ili uwe salama wa vidole yani Unapata kwamba nimeeka, nimeeka yani kupale kwenye kompyuta langu nimeeka pia kidole yani kama mfumo wa usalama yani Manake unapata kwamba kidole, uki uki ukipitisha tu kidole chako pale kompyuta yako ishafunguka, ama simu yako ishafunguka na hio ni ni jambo rahisi sana Nam.

Nilikuwa na huyu anaitwaje, anaitwa ni, huyu ndege ambao ni Kasuku kasuku. Lakini sasa malezi ya kasuku yana gharama maanake kasuku ni mnyama ambaye anaweza kuongea hadi. Unapata ya kwamba nilikuwa na kasuku ule mdogo zaidi Nilimwakota sijui, nilimpata, nilimpata. Sisemi ni wazazi wangu walinipea, nakumbuka Lakini sikuweza kumtunza vizuri na baadaye akaweza kuaga na kilinidhoofisha sana, na'am.

Kwa ukuta wa chumba mi kusema ukweli hupenda tu rangi nyeupe rangi nyeupe tu ambayo imengaa tu mzuri huwa sipendi marangi haya mengine ambayo labda yanamchanganyiko mchanganyiko lakini kusema ukweli mi napenda tu rangi nyeupe manake kwa rangi nyeupe unezaona kitu ambacho iko kwenye ukuta unaeza ona labda uchafu yani ni rahisi kuonelea kuonelea jinsi ukuta wako iko naam.

Mwaka wangu mpya mimi ni nasherekea kwa kuketi tu na kutulia na kujaribu yani kupanga jinzi. Mwaka huu nitausongesha mbele. Unapata kwamba sina ile furaha ati mimi, ati mimi, ati mimi, ati mimi, ati mimi, ati mimi, ati mimi, ati mimi, ati mimi. Mwaka mpya nisiku tu ya kawaida tu kama haya ingine bali ni siku pia lazima unaeza kaa chini ukajipanga ukasema mwaka huu nataka niwe na manufaa fulani wa fulani jambo kama sasa mimi niko tu chini nimetulia ni kupanga tu jinsi mwaka huu utaweza kunifaidi naamu.

Shughuli zangu za wikendi unapata mara kwa mara huwa mengi Lakini mara kwa mara napenda kutembea kutembea kutazama mazingira ama kuenda kutazama labda michezo Unapata ya kwamba haya ndiyo shughuli ambayo napenda kufanya Napenda kutembea kuenda kutazama mazingira nijue kipi na kipi mambo kama haya mambo ya kawaida ambayo huwa nayafanya pale Unapata labda naanda chakula nakula ama naenda nakula kwenye hoteli la kifari pale Mara moja moja yaani na sikia mzuri Alafu pale wikendi mara kwa mara pia hua natulia na marafiki zangu Hawa ndio watu ambao nahisi sikia pamoja nao napenda yaani kukaa pamoja nao Unapata kupumzika pia Unapata jumapili haswa napenda kupumzika na kutulia kutazama filamu mambo kama haya.

Mimi njia usafiri unapata pia inategemea, naweza chukua baiskeli langu, nika jipeleka nalo kazini, ama nika tafuta gari ya haya matunwa na yaka nifikisha kazini pia, haya magari ya naitwa UBA, unapata ya kwamba ya naeza pia nifikisha kazini, unalipa tu nauli, inanipeleka. Sasa mara kwa mara uwe nategemea. Wakati mungini hata ni za pigia futi. Naweza tembea kama nataka kufanya mazoezi. Aswa jioni ni napotoka kazini nami.

Naamu, kuna picha ambazo nimeweka mtandaoni, picha kadha wa kadha. Si kila picha ndio ati, kila siku naeka picha, lakini ni mara kwa, unapata mara moja kwa miezi miwili hivi, naeka picha pale yangu. Angalua watu wa wasiweze kunisahau, manake mutu anaeza nisahau, naeka pale mtandaoni watu waweze kuniona, wajue jinsi niko, waweze ku wasinisahau yaani.

Mimi barua pepe nategemea. Kama kuna pali ambapo nategemea yani barua fulani ikuje, unapata kwamba nitategemea. Lakini kwa siku unapata mimi labda kwa wiki, kwa wiki unapata kuna ujumbe, labda benki, imentumia barua pepe, labda pale kwa shule pia unapata kuna shule ambayo naendelea kujifunza shahada yangu ya kuu. Haso unapata ya kwamba pia kuna barua naeza tumiwa labda kuambiwa ooh kuna jambo fulani nafaa ufanye mambo kama haya naam.

Mimi kusema kweli neno siri langu ni jambo kama, ni jambo ambalo lafaa niliike kwa roho yaani Unapata kwamba mara mingi yategemea, mutu fulani kama anahitaji usaidizi, nitajaribu kumsaidia usaidizi kutoka kwa ushauri ya watu Lakini nita jaribu kuficha neno hilo siri ambalo labda ameniambia, unapata Lakini jambo ambalo ni siri la mtu fulani kama ni siri ambalo linaeza mwaribia maisha mimi Napenda kulizika tu kwenye roho yangu na kunyamazia tu Naam.

Nam, taka zangu huwa nagawanya manake unapata kuna yale taka ambayo ni ya kuoza naieka pande fulani na kuna yale taka ambayo ni ya plastiki na ya weka pande fulani hasa unapata ya kwamba kusiwe na mchanganyiko manaki ya plastiki hayawezi kuoza na yale ya kuoza ya naoza na plastiki yanabaki hasa unapata unaeka kando yale ya plastiki ya naenda kufanyiwa mambo fulani na wale ambayo napenda kuvirudia na yale kuoza yanaenda yanaoza yanakuwa mbolea pali fulani.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea. TSeme kwa taifa letu la hapa Kenya unapata ni pahali ambapo waliweza kufungwa hawa hawa wa wapiganaji uhuru wa taifa letu wale kina kinyata, kina jomo kinyata. Unapata pale kwapinguria ile seli ambayo waliweza kuekwa. Imekua ni pahali ambapo ni ya kihistoria. Na watu wengi wameweza kuupatembelea lakini mimi sijawai patembelea pale. Dunia mzima mipahali pa kihistoria ambapo na tamani kupatembelea ni ile ukuta wa china ule ukuta murefu wachina ule uNapata ukuta huo natamani kwenda kuuona nione nieze kuona yani mambo ambayo yalifanyika kitambo sana ambayo siezi yafahamu yani nam.

Mi kusema ukweli mi napendelea kuchora, nilikuwa mchoraji bora sana sana, nikiwa ile shule ya umoja yaani, nilikuwa napenda kuchora vizuri na nilikuwa mtu ambaye anaeza chora kitu kikatokea ni kama ni kitu ambacho hakijachorwa, ni kama picha yaani, eh, unapata mi napenda kuchora sana kuliko kupaka rangi, kupaka rangi, sielewi rangi, mimi sielewi marangi, naam.

Naam, nishawahi enda maonyesho ya sanaa Nishawahi enda maonyesho ya sanaa Unapata ya kwamba maonyesho haya yanaonesho utamaduni fulani, kuna yale utamaduni ambayo napenda kuya kuyafanya yani yale utamaduni ambayo napenda, natamani ya ni kuyafanya hasa unapata ya kwamba napo enda natazama michezo haya sana Nakua mwenye furaha Naam.

Naamu, napenda kujifunza historia, manake historia ndiyo inayo Tuonesha jinsi watu kule nyuma waliweza kukabiliana na jambo fulani Manake haya mambo ambayo tunayaona siku hizi, ni mambo ambayo yamejirudia kule nyuma Yamejirudia tu, sasa unapata kwamba unapoelewa historia, unaweza elewa jinsi fulani ya kujisaidia kule mbeleni wakati tukio fulani limetokea, naamu.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia pale mtandao wa mneti yaani naenda pale kwenye google Najaribu najifunza jambo fulani kama silielewi Napata pia majukwaa haya majukwaa ya kijami ya mitandao ya kijamii ina mambo mengi ya kufunza watu.